Napenda kusoma novela kwa sababu hunibrudisha na kuniongeza maarifa. Hadithi zake hua fupi lakini zenye ujumpe mzito na wa kuvutia. Kusoma hunisaidia kupanua fikra, kuboresha lugha na kuelewa maisha ya watu wengine. Pia hunipa muda wa kutafakari na kupunguza msongo wa mawazo. Kupitia novela, najifunza maadili, utamaduni na mbinu za kukabiliana na chagamato za maisha ya kila siku.

Sipendi kuendesha baiskeli kwa sababu sijui kuendesha kukosa ujuzi hunifanya nihisi hofu ya kuanguka na kuumia pia huondoa raha ya safari na kunifanya nikose kujiamini badala yake napenda kusafari ninauelewa vizuri kama kutembea kwa miguu hata hivyo niko tayari kujifunza siku zijazo nikipewa mafunzo salama uvumilivu una msaada ili niweze kufurahia baiskeli bila uwoga.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano, kujifunza na burudani. Inasaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari za haraka na kushiriki na mawazo. Pia, hutumika Pia, hutumika kukuza biashara, kujenga mitandao ya taaluma na kupata fursa. Hata hivyo, natumia kwa uwiano, nikizingatia faragha, muda na maadili ili kuepuka matumizi ya kupita kiasi na maarifa yasiyo sahihi. Ninachagua vyanzo vinavyoaminika na kuheshimu wengine mitandaoni kila wakati. Pia, hujifunza ujuzi mpya mara kwa mara mtandaoni.

Rangi yangu ya kupendozwa ni grey kwa sababu ni tulivu ya kisasa na inaendana na rangi nyingi. Grey uonesha usawa hekima na utulivu wa mawazo. Unifanya na nijisikia nipo huru na mwenye umakini. Pia ni rangi inayofaa katika mazingira ya kazi na maisha ya kila siku. Grey huakisi unyenyekevu nidhamu. Na lala mzuri bila kupitililiza au kujionesha kupita kiasi.